Mimi hupenda chakula chenye ladha tamu. Chakula ambacho kinavutia na kina mvuto aina yake. Chakula hichi uniburutisha na kunifanya niisi raha mara yote ninapokila. Pia chakula hichi ni muimu sana kwa ubuheri wangu wa afya kwa kuwa kinanisaidia kuwa na maisha mazuri na maisha bora. Chakula chenya ladha tamu. Hii hunifanya kuwa na furaha na kuniezesha kufurahia kila kitu nachokifanya.

Ndiyo, mimi napenda kupiga chombo cha muziki, haswa, gitaa. Mimi hufurahishwa na kupiga gitaa, kila mara ninapoimba. Hii hunipa burudani na hunifuraisha sana, mara yote ninapocheza. Kwa kuwa gidaa, gitaa ni chombo cha muziki, kinachofuraisha sana, kinacholeta burudani sana. Pia wakati wa sherehe hasa za marafiki wangu mandugu zangu ama wana wangu, mimi hupiga gitaa ili wafurahie pia hao na wasikie raha sana. Pia kila mmoja aliye karibu yangu anapenda sana ninapotumia chombo hiki Maanake huwapa burudani sana ninapokitumia.